Chakula ninacho kipenda zaidi ni wali na kuku, wakukaangwa au kupikwa kwa mchuzi. Napenda chakula hiki kwa sababu ni kitamu, kinashibisha na kinaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kulingana na ladha. Mchanganyiko wa wali laini na kuku mwenye viungo vizuri hunipa furaha ya kipekee kila ninapokula.

Msimu ninaupenda zaidi ni Msimu wajoto la wastani. Napenda Msimu huu kwa sababu hali ya hewa hua ya kupendeza. Siba ridikali wala jotokali sana. Inakua rahisi kufanya shuguli za kila siku. Kusafiri na kukaa nje bila usumbufu.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Hii hunifurahisha kwa sababu hunipa nafasi ya kugundua ladha tofauti, tamaduni mpya na mbinu mbalimbali za kupika. Mara nyingi, napenda kujaribu vyakula vya asili au vya kimataifa. Kwani ni njia nzuri ya kupanua ujuzi wangu wachakula na pia kuongeza furaha wakati wa chakula.

Napenda mambo kadhaa kuhusu shirika langu kwanza, napenda mazingira ya kazi yenye heshima na ushirikiano, ambapo kila mtu anahimizwa kutoa mawazo yake na kufanya kazi kama timu. Pili, napenda kwamba shirika linathamini uwajibikaji na maendeleo ya wafanyi kazi kwa kutoa nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi.

Hali ya hewa ni joto na mawingu kwa sehemu kubwa ya siku huku ukitulia zaidi mchana hadi jioni. Kwa mjibu wa utabiri wa hali ya hewa, joto linaweza kufikia takriban 27 hadi 28 degrees mchana kisha kupoa kidogo usiku. Na hali ya mawingu ikiongezeka kadri siku inavyoendelea.

Wakati wa jua kali, napenda kutafuta kivuli au sehemu yenye baridi, kisha kupumzika, kusoma kitabu au kusikiliza mziki. Pia, mara nyingine napenda kukunywa kinywaji baridi au kuchukua muda wa kutembea kidogo chini ya kivuli. Ili nishugulikie jua bila kuumia mwili.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Napenda kuutazama kwa sababu unaonyesha nguvu, kasi, uvumilivu na nidhamu wa hali ya juu. Mchezo kama mbio za mita mia moja, mbio za masafa marefu na mbio za kuruka hunivutia sana kwa sababu ushindani wake ni wa haki na wazi.

Ninajenga mahusiano na wafanyi kazi wengine kwa kuwasiliana kwa uwazi na heshima, kushirikiana katika kazi za timu na kusaidiana pale inapohitajika. Pia, nashirikiana na mawazo na ushauri, kuthamini juhudi zao na kujenga mazingira ya kuaminiana na kuungana ili tufanikishe malengo ya pamoja.

Napendelea kitanda kizuri, kilicho na usaidizi mzuri wa mgongo. Huchangia usingizi wa kutosha, pumziko la mwili na kunisaidia kuamka nikiwa makini na bila maumivu. Kitanda kigumu sana hakifai kwa muda mrefu kwa sababu kinaweza kusababisha usumbufu wa mgongo.

Ninapata habari kutoka vianzo mbalimbali vinavyo heshimiwa na vya kuamenika, kama vile mtandao, magazeti, televisheni na vianzo vyakitalamu. Pia nakusanya taarifa kutoka kwa watalamu au watu wenye uzoefu ili kuakikisha abari ni sahihi na kamili kabla ya kutumia au kushiriki.

Kumbukumbu ya utotoni ninayo kumbuka sana ni pale niliposhiriki katika sherehe ya siku kuu ya kuzaliwa ya rafiki yangu wa karibu. Tulicheza michezo ya kuigiza, mbio na kuruka kamba huku wazazi wakitayarisha chakula kizuri na vinywaji. Nilifurahia sana furaha ya pamoja, kicheko na mshikamano wa marafiki.

Ningependa kujaribu mpira wa wavu. Mpira wa wavu ni mchezo wa haraka na wakushirikiana. Unalazimisha kazi ya timu, kasi ya muendo na mikakati. Ningependa pia kuuona kwanini unafurahisha sana wachezaji na mashabiki. Na pia kuboresha uwezo wangu wakuungana na wenzangu katika michezo.

Ndiyo, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa asili ya jamii, tamaduni na mabadiliko ya dunia. Pamoja na kujifunza kutokana na mafanikio na makosa ya walio tutangulia. Pia hunipa mtazamo mpana wa maisha na kunifanya na thamini zaidi tulipo sasa.

Ninapenda kufuatilia timu ya Manchester United katika soka kwa sababu inacheza kwa mbinu za kuvutia, ina historia ndefu ya mafanikio na wachezaji wake wanapenda kushirikiana kama timu. Pia mara nyingine hufurahisha kuangalia timu za taifa au mashindano makubwa ya olimpiki ili kuuona ushindani wa kimataifa.

Kazi ninayothamini zaidi ni ile inayohusisha ushirikiano na kushirikisha ujuzi kama vile kufundisha, kushauri au kushirikiana katika mradi watimu. Ninathamini kazi hiyo kwa sababu inachangia maendeleo ya wengine, inahimiza mafanikio ya pamoja na pia ninajifundisha kitu kipya kila siku.

Tabia ninayo ipenda zaidi kwa wengine ni waminifu na heshima. Napenda watu wanaosemu ukweli, wanaotimiza ahadi zao na wanaoheshimu wengine bila kujali tofauti zao. Pia ni na thamini watu wenye huruma na wanaojali kwa sababu tabia hizi hujenga mahusiano mazuri na jamii yenye amani.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni Things Fall Apart cha Chinua Achebe. Ninakipenda kwa sababu kinaelezea kwa kina maisha na tamaduni za kiafrika kabla na wakati wa mabadiliko ya ukoloni. Kinasimulia hadithi ya Okonko, muusika mwenye nguvu lakini mwenye changamoto za ndani. Jambo linalofanya msomaji afikirie kuhusu mila mabadiliko na utu wa binadamu.

Ndiyo, natumia mitandao ya kijamii, kuitumia zaidi kuwasiliana na marafiki na familia, kupata habari na kufuatilia maada zinazo husiana na kazi au maslahi yangu. Hata hivyo, najitahidi kutumia kwa uwiano mzuri ili isiathiri muda wangu au shughuli nyingine muhimu.

Somo la sayansi ni nalo lipenda zaidi ni biolojia. Nalipenda kwa sababu linanisaidia kuelewa viumbe hai, mwili wa binadamu, mazingira na maisha kwa jumla. Pia ni somo linaloonyesha jinsi sayansi inavyo husiana moja kwa moja na maisha ya kila siku kama afya na uifadhi wa mazingira.

Ninaifadhi data yangu katika vifaa salama kama kompyuta na simu, na pia kwenye hifadhi ya mitandaoni. Hii hunisaidia kulinda taarifa, kuzipata kwa uraisi, na kuepuka kupoteza data, endapo kifaa kitapata hitilafu. Pia hutumia nenosiri na mifumo ya usalama kulinda taarifa hizo.

Mazingira ya kazi ambayo ni ya ushirikiano, yenye heshima na yenye motisha. Hiyo, kila mfanyi kazi anaheshimiwa, maoni ya nasikizwa na mafanikio ya kazi ya nathamaniwa. Pia, napenda mazingira yenye utulivu, usalama na vifaa vya kutosha pamoja na nafasi ya kujifunza na kuboresha ujuzi.

Ninashugulikia udhaifu wangu kazini kwa kutambua kwanza ni wapi ninapungukiwa. Kisha ninafanya jitihada za kuboresha kupitia mafunzo kusoma au kufanya mazoezi ya kazi husika. Pia ninatafuta mrejesho kutoka kwa wenzangu au wasimamizi ili nijue ni sehemu gani zinazo hitaji kuboreshwa.

Kwanza ninapoanza kazi, napenda kupanga ratiba ya siku na kutambua majukumu muhimu. Kisha nakiinua taarifa, nyakara au baruapepe muhimu na nashughulikia kazi za dharura au kipaumbele. Hii hunisaidia kuanza siku kwa mpangilio.

Maranyingi, wikendi napenda kupumzika na kujiburudisha. Hii inajumuisha kutembea kufanya mazoezi madogo, kusoma vitabu au kuangalia filamu. Pia napenda kutembelea familia au marafiki, kushirikiana katika shuguli za kijamii au kuchukua muda wa kutafakari na kupanga wiki ijayo.

Ndio, nimewahi shiriki mashindano. Nilishiriki katika mashindano ya michezo na pia ya kielimu. Ambapo nilifurahia ushindani, kujifunza kutoka kwa wengine na pia kushirikiana na wenzangu ili kufanikisha malengo ya timu. Mashindano hayo yalinisaidia pia kujenga ujasiri na nidhamu katika maisha yangu.

Programu tumizi ni programu ya kompyuta au simu inayotumeka kutekeleza kazi maalum au kusaidia mtumiaji kufanya jambo fulani.